Nawekaje malengo ya kazi kila, nawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Naam malengo ni mambo au ni baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika maisha yetu. Ni vyema kuwa na malengo safi na bora. Nakumbuka wakati nilikuwa nimo chule cha chekechea nilikuwa na malengo ya kumaliza wa kwanza. Japokuwa ilikuwa ni ngumu kwa sababu wale nilikuwa nasoma nao walikuwa werevu. Muda kwa muda nilikuwa napitisha huo mlengo na napatiwa zawadi na mama au baba. Kwa hivyo, tangu nikuwe mdogo nimejua umuhimu au nimefahamu umuhimu wa kuwa na malengo katika maisha. Iwe ni kazi, iwe ni shuleni, iwe ni kwa biashara, naam, lazima tuwe na malengo. Ili, yatuwezeshe kufaulu. Hata mtu asipotimiza malengo yake. Naam. Si ati ni mbaya yaani, waweza kuelewa au kujua mbona, yaani waeza kujua ulikosea wapi yaani kwanza kabisa ni muhimu kujielewa. Kabla ya kuweka malengo ya mwezi nijiulize, ninataka kufanikisha nini mwezi huu, ni maeneo gani ya kazi yangu yanahitaji kuboreshwa, majibu ya maswali haya yatanisaidia kuweka malengo yenye maana na yanayolingana na uwezo wangu. La pili, malengo ya wazi na yanayopimika. Badala ya kusema, nitafanya kazi kwa bidii ni, bora kusema, nitakamilisha ripoti nne kabla ya mwisho wa mwezi. Malengo yaliyo wazi hufanya iwe rahisi kupima maendeleo na kujua kama umefanikiwa au la. La tatu, nagawanya malengo makubwa kwa madogo. Lengo kubwa linaweza kuonekana gumu lakini nikigawa katika hatua ndogondogo za kila wiki inakuwa rahisi kufanikisha. La nne, naweka ratiba na vipaumbele. Sio kila kazi ni ya dharura au muhimu kwa kiwango sawa. Najifunza kutambua kazi muhimu zaidi na nafanya kwanza. Ratiba nzuri hunisaidia kutumia muda wangu kwa hekima. La tano nafanya dhamani mwishoni mwa mwezi. Najiuliza nimefanikiwa kwa kiasi gani. Nini kilinikwamisha? Tathmini hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu na kuweka malengo bora zaidi siku zijazo. Wajua kuwa baba huwa ananiambia, katika maisha una lengo moja tu, kuendeleza kizazi, je wakubaliana nalo.

Napenda kufanya nini na marafiki zangu? Naam, ni vyema kuelewa maana ya rafiki. Rafiki ni mtu ambaye ywaweza kukusaidia bila kukuhukumu. Siku hizi haswa saa hii, maisha tunayoyaishi saa hii. Ni ngumu kupata rafiki wa dhati. Limekuwa ni jambo la kawaida lakini halifai. Naam, jiulize rafiki ni nani kwa maisha yako? Kwanza napenda kuongea na kucheka na marafiki zangu. Tunapokaa pamoja, tunashirikiana hadithi na za maisha, changamoto na mafanikio yetu. Mazungumzo haya hunijenga kisaikolojia na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. La pili, napenda kutembea au kutoka pamoja. Kama vile kuenda bustanini, ufukweni, au kutembelea maeneo mapya. Kutembea na marafiki hunisaidia kubadilisha mazingira na kufurahia muda wetu pamoja. Tatu, napenda kula na kushiriki vinywaji na marafiki zangu. Tunapokula pamoja urafiki wetu huimarika zaidi kwa sababu chakula huleta umoja na ukaribu. La nne, napenda kusikiliza muziki au kutazama filamu pamoja nao. Shughuli hizi hunifanya nifurahie burudani na kupumzika baada ya kazi au masomo. Mwisho, napenda kusaidiana na kushauriana. Marafiki zangu hunipa ushauri mzuri na hunisimamia ninapokosea. Ushirikiano huu hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kupendwa. Napenda pia kupika na marafiki wangu. Naam, kwa sababu upishi ni jambo kubwa yaani niligundua kuwa vile ninaelewa kupika si vile mwingine au mwenzangu aelewa. Sasa tukipika pamoja mimi na ananifunza na pia ninamfunza jinsi ya kupika vyakula tofauti. Napenda pia kuenda na wao kutembea, yaani tunatoka hapa mfano tunaenda Mombasa, tunatembea, tunajivinjari na kufurahia maisha.

Jee, ninapenda kunywa maziwa? Ndio, tangu niwe mtoto mdogo, mimi nimependa maziwa sana. Haswa maziwa ya pakiti. Huwa sipendilei hii ya ngombe. Napenda ya pakiti, huwa nasikia ikiwa tamu, ikiwa na ladha nzuri na huwa yanifurahisha. Napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye afya na hunipa nguvu na virutupisho vinavyo nisaidia mwili wangu na kukua kwa haraka. Maziwa hunisaidia kuimarisha mifupa na meno na pia hunifanya nijiskie vizuri baada ya kuyanywa naweza kunywa asubuhi kabla ya kulala au pamoja na chakula. Kwa ujumla kunywa maziwa ni sehemu ya tabia zangu nzuri za kujitunza. Nilipo kuwa mdogo nilikuwa napenda kunywa maziwa na ugali. Samahani maziwa kwa ugali. Na hilo jambo mpaka wasa. Siku hizi huwa nafanya hivyo. Naeza kuta kwa mfano kama tumepika ugali kuna siku yaani kama ni mboga. Huwa afadhali ni nikule ugali kwa maziwa. Huwa nafurahia sana. Japo kuwa watu husema kwamba hio ni chakula watoto lakini mimi siamini hivyo. Yaani kwangu hakuna chakula ya watu wazima na watoto chakula ni chakula bora mtu afurahie na ashibe. Huwa na kunywa maziwa na vitu vifuatavyo. Kuna mkate, asubuhi, mfano kama sijisiki kunywa chai ya majani. La pili, huwa naikunywa na biskuti kwa mapumziko au wakati wakumzika. Labda kama natazama filamu nakunywa maziwa kwa biskuti. Pia huwa napenda kunywa maziwa kwa keki. Kwanza hiyo ndio napenda zaidi. Huwa naskia ikiwa mzuri na tamu kabisa.

Je, unavaa saa, ndiyo, siwezi toka nyumbani bila kuvalia saa, huwa nasikia kama kuna sehemu haijakamilika katika fashoni yangu, huwa navaa saa pamoja na vitu vifuatavyo. Nguo zangu hasa nguo nadhifu au za kazini, kuna bangili wakati mwingine kwa urembo, la tatu, na pete, kama pambo la mkononi, la nne viatu vinavyo lingana na mavazi na la mwisho ni mkufu ili kuendana na mtindo wangu. Kuna umuhimu wa kuvaa saa wajua kwamba kuna saa ingine waweza kuwa ndiyo nafahamu kuwa simu za rununu zinasaa. Lakini ushai jiuliza mfano simu izime yaani iishe moto. Na mahali upo yaani huwezi tia simu kwenye moto. Uta kaa hapo yaani utakaa umezubaa hujui ni saa ngapi hujui wafaa kufanya nini naam, saa ni muhimu sana. Hata nyumbani kwa muda mwingine waweza kuta kuwa stima imepotea. Na labda simu ikaisha moto. Hutafahamu saa kama huna simu hutajua ni saa ngapi kama huna saa ya mkononi. Na labda hata kompyuta yako ni ile lazima itumie stima yaani si hii ya kuweka kwa mapaja yani. Ningependa kuzungumzia umuhimu wa kuvaa saa. Saa hutusaidia kutambua muda, kupanga shughuli zetu na kuwa watu wenye nidhamu. Kuvaa saa hunikumbusha kuwahi kazini shuleni au kwenye miadi muhimu. Pia hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kuchelewa au kupoteza muda bure. Mbali na hilo, saa ni pambo linaloongeza nadhifu na kujiaimini. Na nifanya nionekane nadhifu na mwenye mpangilio mzuri. Naam, na ni vyema kuvaa saa ambalo lapendeza. Ndiposa kila mtu akutana nawe anakuuliza. Hii saa jameni ulinunua wapi naam waskia vyema.

Na shugulikia makosa kazini vipi naam. Makosa ni jambo la kaita katika maisha ya binadamu. Makosa ni mzuri ukiangalia kuwa yaeza kufunza mambo mengi sana. Ubaya wetu binadamu huwa tunaona makosa kama njambo mbaya lakini laweza wakufunza vitu vema. Mimi kwanza kibanafsi na najua kwamba vitu vingi ninavyo najua mpaka wa leo maishani mwangu ni kujifunza kwa makosa na jambo lolote umejua kwa kukosea huwezi sahau ilo jambo kabisa naam. Katika kazi ya rimoti, kuna baadhi ya changamoto kama jinsi ya kushugulikia makosa. Wakuta kuwa, kuna wakati waeza tuma barua pepe na labda ilo barua pepe halikuenda, yani wenye walikuwa washugulikie jambo lako, hawajaliona ilo barua pepe. Sasa wewe waanza kukasirika waona kama huthaminiwi lakini si vyema kuna njia za kutatua makosa, yani kama ni muhimu kukubali kosa bila kulaumu wengine. Naam, kukubali kosa huonyesha uaminifu na husaidia kutafuta suluhisho kwa haraka. La pili, najifunza kutokana na kosa, muhimu sana. Jiulize kosa lilitokea kwa nini na hatua gani naeza kuchukua ili nisirudie. Hii hunisaidia kuboresha utendaji kazini. La tatu, natafuta suluhisho mapema. Badala ya kuogopa kosa nachukua hatua kurekebisha hali au kutoa mapendekezo ya namna ya kutatua tatizo lilosababishwa. La nne naomba ushauri au msaada pale linapohitajika, kushirikiana na wenzangu au viongozi huleta majibu, bora na huimarisha mshikamano, kazini naam.

Jee, ninapenda kutembea kwa miguu, naamu, nizoezi bora sana. Isipokuwa wakati mfano, natembea kwenye barabara, yenye na vumbi mingi, au jua limewaka sana. Utembezi wakati wa jua kali, wao, afadhali nitembee asubui. Kabla jua halijawaka kabisa au jioni wakati jua laenda kulala au laenda ku, yani siku yaenda kuhisha. Ningependa kuzungumzia umuhimu wa kutembea kwa miguu katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kutembea kwa miguu hunisaidia kuimarisha afya ya moyo, mifupa na misuli. Kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damau au kisukari. Pia unisaidia kuthibiti uzito wa mwili. La pili kutembea upunguza msongo wa mawazo na huleta utilivu kwa akili. Ninapo tembea akili upumzika na mtu hujiona mwenye furaha na amani ya ta tau kutembea kwa miguu ni njia rahisi na garama nafuu ya usafiri. Hakuitaji mafuta wala tiketi na pia unisaidia kulinda mazingira kwa kupunguza uchafuzi wa hewa.

Nakula nini mara nyingi asubuhi? Naam, chakula cha asubuhi ni kiamsha kinywa. Mara nyingine huwa najikuta sina wakati sina mda wa kunywa. Au kula kitu asubuhi. Kwa sababu labda nimeamka nimeamka kama nimechelewa, au nimeamka kama sijiski kula, au labda sina, sijiskii na kula kitu chochote. Lakini hio si tabia nzuri kwani mama alinieleza kuwa chakula cha asubui ndio cha maana sana. Kwa kuwa cha weza kukufanya yani ufurahie ama utulie tu. Yani, kile ambacho nala asubuhi, kinaeza kunitia nguvu au kiniipe mawazo mengi. Sasa, ilibidi nimeanza kula kiamsha kinywa kwa sababu niliona umuhimu wake. Nani ukweli kwa sababu mara nyingine hua naona. Marafiki zangu wengine hula chakula asubuhi. Na wanapo kila chakula asubui hawawezi kula mchana au chakula cha mchana kwa sababu huwa wameshiba yani. Hii nilijaribu kula chakula asubuhi nikashindwa. Naam, mara nyingi asubuhi huwa nakula, mkate pamoja na chai au maziwa, uji kwa ajili ya kupata nguvu haswa wakati wa baridi, mayai wakati mwingine, cereal na maziwa, ndizi au tunda kama kiamsha kinywa. Naeza kunywa chai kwa pancake, naeza kunywa chai na keki au maziwa, naeza kitu chingine ni pia naeza kula samosa au smokoe kwa chai.

Je ninapenda kukimbia, naamu, nikiwa shule ya chekechea mara kwa mara nilishinda medali kadhaa kwa sababu, mimi ndiyo nilikuwa nawakilisha shule yangu kwa hizo, yaani mimi ndiyo nilikuwa naleta watu wachangamka yaani, naamu, napenda kukimbia sana, na wajua kwamba napenda kucheza mpira. Sasa kama anapenda kucheza mpira huwa sina budi ila nipende kukimbia. Kwa sababu mpira mara kwa mara lazima ushinde umekimbia. Kwa sababu kama nimekimbia nimekimbia uwanja mzima. Mara kwa mara yaani nafanya zoezi nikifanya zoezi nasikia nimefurahia. Nasikia ninaraha kabisa moyoni. Napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Kukimbia hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye furaha hasa asubuhi na jioni. Pia hunisaidia kudumisha mwili mwenye afya na nidhamu ya maisha.